Unapenda chakula chenye mafuta au kisicho na mafuta? Mimi napendelea chakula chenye mafuta ili kikaeza kuongeza ladha, bado chakula kinaiva vizuri kikiwa na mafuta. Nyanya ama kitungu inaeza kukaangika vizuri ikiwa na mafuta. Kwa hivo mimi napendelea chakula chenye mafuta.

Unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka? Sahii hospitali huu mwaka umepita na niseme tu ni kwa baraka zake mungu sijaweza kwenda hospitali yoyote mwaka wa elfu mbili ishirini na tano sijaenda hospitali yoyote nimekua tu mwenye buheri wa afya na nashukuru mungu kwa kunipatia afya njema.